Katika karne hii tunayoishi ni ngumu sana kuishi bila teknolojia. Maana pika kila kitu iko katika msimwa wa digitali. Hivyo ni ngumu sana kuhishi bila teknolojia. Teknolojia iko kila mahali. Maana pia simu za rununu ambazo. Ni njia moja tunayotumia kila siku. Ni njia moja bado ya teknolojia. Hata hivyo, kuishi bila teknolojia ni vingumu sana. Kwa hii msimu, hakuna venye unaeza endelea kuishi bila teknolojia. Teknolojia ndiyo msimu ambao umefuma katika dunia nzima ni ngumu sana upate mahali hakuna teknolojia.

Apana sipendi kukimbia, maana mimi ni mtu mwenye umbo la mwili mnene. Hiwyo ninapokimbia, ninahema sana na roho yangu inapiga kwa mwendo wa kasi sana. Mbali napenda kutembea mguu kwa haraka, lakini kukimbia inakuwa ni changamoto kwangu maana nitapiga roho. Kwa haraka na nitatokwa na jasho kingi hivyo napenda kutembea kwa mwendo wa haraka bali sio kukimbia.

Sanaa ninayo ipenda ni ya lugha au fasihi. Hapa unapata ubunifu unatumia maneno kuwasilisha ujumbe au hisia katika mashairi riwaya na hadithi fupi na hata tazmire. Katika mashairi unatumia lugha ya mkato yenye njozi. Katika hadithi fupi, unasimulia marefu ama mafupi ya kiumbani au ya ukweli. Zazimira pia ni maandishi yanayo kusudiwa kuigizwa. Hivi unapozitumia pia unaeleza maisha na hali ya kila siku ambayo pengine inaelezea umaarufu wa jambo fulani.